Mara nyingi mimi, mara nyingi mimi hupata habari kupitia vyanzo mbali mbali vinavyosaidia kupata inavyo, saidia kupata picha kamili ya matukio Kwanza hutegemea vienbo vya abari kama televisheni, magazeti, radio ambayo hutoa taarifa za kitaifa na mataifa Pili, mitandao, ejamii, kama vire X, Facebook na YouTube unisaidia kupata abari za haraka.

Napendelea mfumo wa Android kwa sababu unanipa uhuru mkubwa wakibinafisisha simu kulingana na maitaji yangu na weza kubadili mandhari kupakua programu kutoka vienzo tofauti na kuchagua simu kutoka makampuni mbali mbali kulingana na bajeti yangu. Pia Android inanipa nafasi kubwa kuhifadi faili na hutua kudahisi kwa kuhamisha data kati ya vifaa.

Likizi yangu ya ndoto ingekuwa safari ya kuenda za zanzibari mahali penye, mchanganyiko utamaduni, historia na mandhari ya kuvutia Ningependa kuamka kila siku nikisikia mlio wa bahari na upepo mwanana wa pwani ningetembelea mji mkongwe kuona majumba ya kale kula chakula cha pwani kama viazi vya karai na biriani Kisha kusafiri kwa mashua kuenda visiwa vidogo kama prisona.

Chumba ninachokikipenda zaidi nyumbani ni sebuleni sababu ndicho kitovu cha utulivu na kukabiliana Kukaribiana, humo ndipo napenda kukaa niKitazama filamu, kusikiza muziki, au kufanya mazungumzo marefu na familia sebule pako na viti nzuri Mwanga wa kutosha na mapambo madogo madogo Yanayotoa hisia ya joto na amani.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa katika maisha kwa njia inayogusa na kubadirisha watu wengine vizuri tamani kufikia kiwango ambacho ninaweza kutumia maarifa, vipaji na juhudi zangu kuleta mabadiriko katika jamii Iwe kupitia kazi, miradi ya kusaidia wengine au ubunifu.

Kitu kipi ambacho ningependa kujifunza ni kupiga ala ya mziki hasa gitaa Nimekuwa nikivutiwa na namna mziki unavyoweza kuleta hisia tofauti na kuunganisha watu Zaidi ya hilo kujifunza ala mpya unipa changamoto nzuri ya uvumilivu na nidhamu ni njia kupumzika.

Kuongeza uzalishaji wangu, huanza kwa kupanga siku yangu mapema kupitia orodha ya mambo ya kufanya Nikitofautisha yale ya muhimu na yale yayoweza kusubiri Pia uweka marengo madogo madogo ya naweza kupimika ili nisivurugi kenjiani napunguza vikwazo kwa matatuzi ya simu kupitia kiasi Kwa kuizima notisi kwa wakati wa kazi.

Wikendi zangu kwa kawaida huwa ni muda wakati huwa ni wakati wa kupumzika na wa kufanya shughuli zinazo niweka karibu na watu ninawapenda Mara nyingi huanza kwa kufanya usafi mdogo nyumbani ilikuandaa mazingira safi kwa siku zijazo Baada ya hapo hupenda kutembelea marafiki au familia ama kuenda kutafuta chakula cha pamoja nje Wakati mwingine hutumia muda huu kusoma vitabu.

Ndio, napenda kupanda milima kwa sababu ni shuguli inayochanganya mazoezi tulivu na uhusianoa wa karibu na mazingira ya asili Kupanda mlima unipa nafasi ya kupumua hewa safi na kuondoa msongo wa mawazo unaotokana na shuguli za kila siku Pia napenda changamoto ya kufika kileleli kwani ni hatua ya uhitaji uvumi.

Ndiyo ni shawai nimewai kushiriki mashindano mara chache na kila moja nimekuwa ni uzoevu muhimu wa kujifunza Kwa mfano mara moja nilishiriki mashindano ya kuandika insha shuleni ambapo nilijaribu kueleza mawazo yangu kwa ubunifu na kwa mpangili nzuri Ingawa sikuwa na shinda nilipata nafasi ya kujifunza mbuni mbinu za kuwasilisha mawazo kwa ufasaha nakushirikiana na wenzangu.

Maana nyingi zinafuata mfereji wa habari na burudani kwenye televisheni Kwa upande wa habari napenda kutazama vipindi vina vyelezea matukio ya kitaifa na ya kimataifa ili tukue na taarifa za haraka na sahii. Burudani inapenda mfurulizo wa filamu na vipindi vya tamaduni asa vile vina vyousisha hadithi za maisha.

Chakula nachopenda kura jioni ni samaki wa kukaanga pamoja na wali mweupe na mboga za majani Napenda mchanganyiko huu kwa sababu ni rahisi kumengenya, inatoa nguvu na pia cha afya Mala nyingine napenda kuongeza kachumbari kwenye vitunguu nyanya na pilipili ili kuongeza radha kwa hiyo chakula.

Ndiyo, mara nyingine huvaa miwani hasa pale, minapohitaji kulinda macho ya wangu wa kuboresha uoni. Mkawaida huwa ni miwani ya kusoma wa kutumia kompyuta li kwekuka, kuchoka kwa macho, kuwaribu, uoni, wakaribu. Pia mara nyingine huvaa miwani, ya juwa wakati wa kuenda nje ili kulinda macho kutokana na mionzi ya jua ya mwangakali.

Taratibu wangu wa kila asubuhi huanza kwa kuamka mapema. Karibu na saa. Saa mbili asubuhi nikipumziga kidogo na kufahamu hali ya mwili na akili. Baada ya hapo, ujiandaa kwa kuoga na kuvaa nguo safi kisha hupiga mbio fupi na kufanya mazoezi madogo ili kuamsha mwili. Mala nyingine hupika au kula kiamshwakinywa chenye, lishe, kama mayai matunda na chai.

Ndio, napenda kuogelea kwa sababu ni shughuli ambayo hunipa utulivu na kunisaidia kubaki na mwili mwenye afia. Kuogelea unifanya nipumzike akili hasa bada ya siku yenye kazi nyingi. Pia ni mazoezi mazuri yanyohusisha mwili mzima bila kutoa shinikizwa kubwa kwenye viungo. Hivyo unifanya nihisi mwepesi na mwenye nguvu. Mara nyingi hupenda kuogelea jioni au siku za wikindi.

Tabia inayonichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na ukosefu wa adabu kwa mfano watu wanaosema kwa sauti kubwa bila kuzingatia wengine au kushughulika na wengine kwa kiburi uniodhi Pia tabia ya kusita au kutozingatia ahadi inaniumiza kwani bari kuaminiana kati ya watu.

Napendelea wali kwa hasa kwa sababu ni raisi kupika kwa mapishi mbali mbali na kuambatana na aina nyingi za vyakula kama samaki kuku ua mboga wali unatoa radha laini na unaweza kubadilika kulinga na viungo unavyovitumia kama pilau, biriani au wali wa nazi Hata hivyo ugali pia ni chakula na chokipenda hasa kinapoliwa na mboga za majani samaki.

Kiyo manafanikio naya dhamini binafsi kibinafsi kazini ni pale ninapoeza kukamirisha kazi kwa ufanisi na kwa wakati bila makosa makubwa ina niwezesha kuhisi kuridhika na kujivunia juhudi zangu Pia napenda pale napopewa sifa na au upongezi kwa kazi nzuri Kwa ni inathibitisha kuwa jitahanda zangu hazikuangamizwa.

Napendelea kusoma kwa sababu kunanipa kunapanuwa maarifa, kunafunguwa mawazo mapya, na kunanisaidia kuelewa dunia vizuri zaidi. Kusoma kunanisaidia kujifunza mambo mbalimbali kama historia, sayansi, tamaduni na hadithi za maisha. Hata hivyo mara nyingine napenda kuandika li kueleza hisia zangu, mawazo, kuandika ripoti, na insha.

Ndio, inawezakana kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa kwa baadhi ya watu inaweza kuwa changamoto siku hiyo, mtu anaweza kutumia muda wake kusoma vitabu, kufanya mazoezi, kutembea nje au kushirikiana na familia na marafiki anaokutanao uso kwa uso, pia ni fursa ya kuzingatia mawazo kutafakali au kupanga mambo bila usumbuvu.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni pale ninaposhudia matukio matukio ya jitihada zangu yakiboresha kazi au kufanikisha malengo kuona kuwa kazi zangu yangu inadhaminiwa na kupewa pongezi au sifa kunanipa nguvu ya kufanya zaidi. Pia kushirikiana na wenzangu wenye bidii na ari uongeza motisha.

Napenda waadishi wa vitabu ambao wanaandika kwa urahisi na yenye maana Wakichanganya elimu na burudani. Kwa mfano napenda waadishi wa deli za maisha, sayansi na motisha ambao hutoa maalifa mapya na kuhamasisha fikra Waandishi kama hao huniwezesha kuelewa hisia za watu, tamaduni tofauti na mawazo mapya.

Habari mtandaoni napenda kutumia tovuti za habari zinazojulikana zinazotegemewa ambazo hutoa taarifa za haraka sahihi na zinazoeleweka vizuri Kwa mfano napenda kutembea tovuti zinazo husu habari za kitaifa na kimataifa, siasa, sayansi, teknolojia na michezo Pia mara nyingine hufuata mitandao ya kijamii kwa habari ndogo.

Ndio nimewai kuwa na ndege wa kufugwa nyumbani na ni uzoevu na uzoevu huu ulikuwa wakufurahisha sana Kwa mfano nilifuga paroti ambao walinifuduisha jinsi ya kuwa mwenye subira Kwa udumia na kuwa patakula sawa sawa Kufuga ndegi ya kuwa nifundisha wajibikaji Kwani wanahitaji maji safi, chakula, usafi wa makazi yawe kila sasa.

Napenda kipindi cha Terevisheni kinacho jumuisha habari, ya elimu na burudani Kwa mfano napendelea kipindi cha habari ambacho kinanipa taarifa za haraka za kweli na zinozafaa kuhusu, taifa na dunia Pia napenda programu za erimu au sayansi Kwani unisaidia, kuongeza maarifa na kuhamasisha ubunifu.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari marakdha na kila siku na univutia sana. Nilipo kuwa nikitembelea pwani nilfurahia upepo safi nao. Puliza uso kwa uso wangu na sauti ya mawimbi ya kigonga mwamba. Rangia maji kutoka buluu wangani hadi kijani kando ya pwani ilikuwa kuvutia sana.

Ndiyo, napenda kusana kujifunza historia. Historia ina nifudisha kuhusu matukio ya zamani, maisha ya watu na jinsi jamii zilijengwa na kuwathiriwa na matukio haya. Pitiya historia ninaeza kuelewa mandeleo ya teknolojia, siasa na tamaduni tofauti ya ambapo. Jambo amba amba linalonifanya niwe na mtazamo mpana kuhusu dunia.

Mara nyingi wikendi napenda kutumia muda wangu kwa njia mbali mbali. Napenda kupumzika baada ya kazi. Za wiki hivyo mara nyingi huanza kwa kulala kidogo au kutazama televisieni. Pia napenda kutumia muda na familia wa marafiki kushirikiana chakula au kufanya kazi. Kufanya shughuli za burudani kama michezo.

Kinachonifanya nifurahi sana ni pale ninapokuwa na familia na marafiki wangu Tukishirikiana wakati mzuri pamoja pia furaha inatokana na kufanya mambo ninayoyapenda kama kusoma kitabu kizuri kusikiliza mziki au kuenda sehemu zenye manthari mzuri mafanikio madogo maishani kama kumaliza kazi au mradi niliouanza pia hunipa furaha kubwa.

Haina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti Napenda radha yake tamu kidogo na unyevu ya kekoni inafaa vizuri na chai ya ukahawa Pia napenda keki ya vanilla yenye cream ndogo Hasa wakati inakuwa na matunda fresh kama strawberries or cherries Kwa sababu inatoa mchanganyiko mzuri wa radha na rangi.

Ingependa kuona maendeleo makubwa katika elimu, afya na usawa katika jamii Kila mtu anapaswa kuwa kupata elimu bora bila kujali hali ya kifamilia au eneo anapoishi Kwani elimu inapofungua fursa nyingi maishani Pia ngependa kuona huduma za kiafya zikipanuka na kuwa tahisi kufikiwa ili watu wote wawe na afya njema.

Kusoma gazeti mara kwa mara, kupitia gazeti naweza kufahamu habari za ndani. Na za kimataifa kama vile siasa, uchumi, michezo na matukio muhimu ya kila siku gazeti pia linanisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu na kupata habari sahihi kuhusu mambo yanayotokea kwa jamii.

Napenda kuvaa kofia mara kwa mara, mara kadhaa, hasaa wakati wa jua kali au baridi Kofia inanisaidia kuondoa uso wangu kutokana na jua na pia inafanya nionekane vizuri na kuwa na mutindo fulani Napenda kofia za rangi rahisi, na zire za mitindo ya kawaida ambazo zinaendana na nguo zangu.

Napenda kuhusu shirika rangu kwamba linaweka kipaumbele katika kusaidia watu kwa njia sarama na kuaminika na yenye manufaa rengo rake kuu ni kutoa taalifa sahihi na kusaidia watu kujifunza, kutatua changamoto na kuboresha maisha yao ya kila siku. Ni pia napenda jinsi shirika livyo zingatia maadili, wazi na usawa. Sarama, kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa kwa heshima na uanga.

Kuhimiza na ushirikiano katika timu ni muhimu sana na mimi napendelea kutumia njia kadhaa kwanza napenda kuanzisha mawasiliano, wazi na ya heshima, kuhakisha kila mshirika anasikilizwa na maoni yake yanathaminiwa pili napenda kushirikisha wajibu na malengo ya timu ili kila mtu ajue jukumu lake na jinsi ya anavyochangia, mafanikio ya pamoja.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo mapya huongeza ubunifu na kufanya kazi kuwa rahisi na ya kufurahisha Ninapofanya kazi katika timu napata fursa ya kujifunza kutoka kwa watu wenye mitazamo na uzoefu tofauti Jambo linalopanua uelewa wangu Hata hivyo kuna nyakati napenda kufanya kazi pekee yangu hasa pale ninapohitajika ninapohitaji utulivu.

Na kucheza ngoma kwa sababu ni shuguli ya inayoleta furaha, afya na kuungana na watu wengine. Ngoma hunipa na fasi ya kujiyondoa katika mawazo mengi na kujiachia kwa kusikiriza muziki na kufuata midundo. Napenda hasa ngoma za asiri kwani zinabebe utamaduni na hadithi za jamii.

Ninapenda sana kula popcorn hasa wakati wa kuangalia sinema usirama Popcorn ni rahisi kula laini na haina utamu mwingi Jambo linanofanya iwe chakula kizuri cha burudani Mara nyingine napenda kujaribu aina tufauti za popcorn kama zile zilizo na chumvi kidogo siagi au hata tamu kidogo Kwani kila aina inatoa radha tofauti na kufuraisha midomo.

Ndio, napenda sana mziki wa jadi kwa sababu unanipa hisia za utamaduni na historia ya jamii mziki wa jadi huleta furaha, tulivu, mara nyingine hunifanya nitembelee mawazo katika maisha ya zamani ya watu na tamaduni zao Napenda midundo ya siri, ngoma na ala Zakiasili kama ngoma za mikono, mariba, au ngoma za jadi.

Ndio, napenda kutembea misutuni kwa sababu ni nishuguli inayonipa utulivu na kunikaribisha zaidi na asili kutembea katika miti, kusikiliza sauti za ndege na kunusa hewa safi hunifanya nijisikie huru na kutuliza mawazo Pia napenda mandhari, pia napenda kuwa na mandhari ya kijani, maua ya porini na vyombo wa dogwa na ushimsi.

Ninaishi katika mahali penye utulivu na mazingira mazuri ambapo nyumba na jamii zinapendana eneo hili lina mandhari ya kijani, miti na mara nyingine bustani au shamba karibu Jambo linazoongeza uzuri wa maisha ya kila siku watu wanajali wanajali kwa jirani zao na mara nyingi tunashirikiana katika shuguli za kijami.

Ndiyo, napenda sana kusikiza redio, sababu inanisaidia kupata taarifa za haraka, burudani, na elimu wakati mmoja. Kutikia redio naweza kufahamu habari za ndani na za kimataifa. Nazile, kama vile siasa, michezo na mambo ya kijamii, pia napenda kusikiliza vipindi vya mziki, shairi, mazungumzo ya kielimu, kwani vinafurahisha na kunipamazo mapia.

Mchezaji ninaopenda sana ni Cristiano Ronaldo kwa sababu ni mchezaji mwenye ujuzi mkubwa, nidhamu na juhudu kubwa. Ana uwezo wa kipekee wa kupachika mabao, kufanya pasi sahihi kuongoza timu vyema. Pia napenda jinsi anavyoshikilia maadili mazuri, kuhamasisha wachezaji wengine na kufanya kazi kwa bidii kila wakati.

Mara nyingi napenda kucheza na marafiki zangu na badhi ya ndugu zangu hasa wakati wa wikendi ya likizo Tunaposhirikiana kucheza huwa ni burudani kubwa kwa ni tunacheka kushindana kwa ki rafiki na kujenga uhusiano mzuri Pia mara nyingine napenda kucheza na wezangu shuleni au katika kijiji hasa michezo yatimu kama mpira wa mguu au mpire wa pete.

Nigipenda kutembelea pyramids za misri kwa sababu ni alama kubwa ya kihistoria na hazina simulizi za kale na hazina simulizi za kale zinazovutia Pyramids zinanipa fulsa ya kuelewa maisha ya kifarao, mbinu za ujizi wa zamani na utamaduni wa misri ya kale. Pia nigipenda kuona mabaki ya mji ya kale pale Rome au epensiri kujifunza kuhusu historia ya ulaya.

Napenda msimu wa kiangazi zaidi kwa sababu unapewa jua la kutosha hewa safi na nafasi ya kufanya shughuli nyingi za nje. Katika msimu huu mara nyingi napenda kutembelea nje, kuenda pwani au kushiriki mchezo ya nje bila kuwa na baridi au mvua. Pia ni msimu mzuri wa bustani, maua na manthari ya kijani japu. Ninalongoza furaha na amani ya akili.

Ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu ni rahisi kuandaa na ina ladha nzuri inayokithi kila wakati Napenda hasa wakati imepikwa vizuri ikiwa na viungo vinavyofaa kama tangawizi kitunguu pilipili kidogo kwani inatoa mchanganyiko wa ladha tamu na chachu kidogo Pia inaenda apenda kula nyama ya kuku ikiwa imechanganywa na mboga au.

Nguvu zangu kazini ni umakini nithamu na uwezo wa kushirikiana wengine. Napenda kufanya kazi kwa usahihi, kukikisha kila jambo imefanya kwa wakati na kwa ubora. Pia ni nguvu ya kushirikiana na wezangu kusikiliza mawazo yao na kufanya kazi pamoja ili kufanikisha malengo ya timu.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa lugha na tamaduni zote duniani kwa uraisi Hii ingetowa fursa ya kuwasiliana na watu kutoka sehemu zote za dunia bila kizuizi kujufunza historia, tamaduni na mawazo ya kwa undani Pia ningependa kuwa na uwezo wa kutatua matatizo magumu, waraka na kubonifu Jambo linalonisaidia nisaidia kusaidia wengine na kufanya kufanya.

Ninajihisi kwamba tathmini za kazi ni muhimu sana kwa maendeleo na kujifunza Napenda kuona tathmini kama fursa ya kupata mrejesho wakazi yangu kuelewa puvu zangu na maeneo na yanayohitaji kuboresha Mara nyingine ninaeza kunifanya nijihisi wasiwasi kidogo hasa ikiwa matokeo hayako kama ilivyo tarajiwa Lakini napenda kuyachukulia kama changamoto na kujifunza badala kushusha morali.

Nimi sipost picha zangu mtandaoni kwa sababu napenda kurida faraga yangu Nafahamu kuwa mitandao ya kijamii ni mahali ambapo taalifa na picha zinaeza kutumika kwa njia isiyofaa. Hivyo ni muhimu kuwa makini Badala yake napenda kutumia mtandao kwa kusoma au kujifunza kuwasiriana marafiki na neno.

Tendo ya wema niliofanya ni kusaidia jirani wangu yangu wakati alikuwa na shida ya kifedha Nilimsadia kumnunulia chakula na maitaji mingine ya msingi ingawa si ya mengi Lakini ilimfariji sana Pia mara nyingine ujitolea kusadia wezangu kazini au shuleni bila kutarajia malipo Nafurahia kutoa msaada kwa wengine kwa sababu unafanya dunia kuwa mahali pazuri.

Kutoka dirishani mwangu najionea mandhari nzuri Kila siku naweza kuona miti yenye majani mambichi ndege wakiruka na kucheza hewani, hewani na watoto wakiwa kucheza kwenye uwanja karibu na nyumba kati wa jua kuangukia mwanga wake uchangie uzuri wa rangi ya asili na wakati wa mvua mvua ina inapuru Naputo nyesha kuna tangeneza isi ya utuli.

Mimi napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kifamilia na marafiki wakaribu Kira mwaka napanga hafra dogo nyumbani au sehemu tuliopewa ruhusaambapo tunakula pamoja kucheka na kushirikiana hadithi nzuri pia napenda kupokea zawandi dogo kutoka kwa mapendo wangu ingawa si lazima Kwani zaidi yote ni kushirikiana na furaha.

Kazi imenisaidia kufanikisha mambo kadhaa muhimu moja wapo ni kumaliza miradi kwa wakati na kwa ubora jambo ambalo nina imeonekana na wenzangu na wasimamizi Pia nimejifunza ujuzi mpya wa usimamizi wa muda kushirikiana na timu na kutatua changamoto haraka, mafinikio mengine ni kupata pongezi na kutambuliwa mara kwa mara kwa juhudi na ubora wa kazi.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege ya mara kadha Kila safari ilkuwa ya kipekee na yenye furaha Kwani ndege hufanya safari ikuwe haraka na rahisi ukuringanisha na usafiri wa barabara Napenda kuwa na mandhari kutoka juu wakati ndege ikipaa, hasa, miji, milima na mito ingawa Kuna hofu kidogo ya kuruka Uzoefu wa kufika haraka na kwa usalama Unapunguza hofu.

Mi napendelea hali ya hewa baridi kuliko joto kwa sababu baridi hunifanya nijisikie fresh na maana yangu katika hali ya baridi napenda kuvaa nguo zinazofaa na kufurahia kinywaji cha moto kama chai au kahawa. Baridi pia hunifanya nishike shughuli mbalimbali kwa urahisi kuliko joto. Kwani joto mara nyingi unaishisha kunikera na kusumbua.

Na mimi natumia kompyuta zaidi kwa sababu inarahisisha kazi yangu na inasaidia kujifunza, kwa mfano natumia kompyuta kuandika ripoti, kutafuta taarifa za kielimu na kushirikiana na wenzangu kupitia barua pepe au mitandao ya mawasiliano Pia natumia kompyuta kwa ajili ya burudani kama kusoma habari kuangalia video na kucheza michezo mingi ya akili.

Mimi natumia simu yangu kila siku kwa njia mbali mbali Kwanza napenda kutumia simu kuwasiliana na familia na maarafiki kupitia simu, ujumbe, mfupi na mitandao ya kijamii Pia natumia simu kwa masomo au kazi kama kutafuta taarifa au kutuma barua pepe au kupanga ratiba zangu.